Unafanya nini wakati wa mapumziko kazini? Wakati umabumziko kazini, nyingi huwa nafanya kazi ya kuangalia mawasiliano kwenye simu napitiapitia kwenye instagram facebook lakini pia napita kidogo kwenye tiktok kupata burudani.

Niambie kuhusu michezo unayopenda kutazama. Mchezo ambao napenda kutazama kwa kweli ni mchezo wa mpira wa miguu. Ni mchezo ambao ninaupenda sana kwa sababu unanipa furaha na hisia kwa wakati mmoja. Na timu ambao naipenda kwenye mchezo huu mpira wa miguu ni timu mbili Young Africans ya Tanzania na Real Madrid ya uko Espanya mchezo ambao naukumbuka na kushangaza sana ni mchezo wa nusu fainali kati ya real madrid na man city. Ule mchezo bwana mpaka dakika ya themanini na tisa, madrid alikuwa yupo nyuma kwa goli moja. Lakini mpaka dakika tisini zinaisha real madrid tulishinda na kwenda fainali. Kwa hivyo ni mchezo ambao kwa kweli, ulinishangaza sana. Mpira wa huo mchezo wangu huwa napenda kuangalia nyumbani au uwanjani kama ninakuwa na nafasi ya jirani kwenye mechi ambayo inafanyika. Wakati ambao natazama mechi ni mara nyingi ni usiku na jioni. Ndiyo muda ambao natazama hizo mechi.

Unapendelea mwanga mkali au mwanga wa kati kwa upendo wangu mimi ninapendelea mwanga wa kati kwa sababu ni mwanga ambao kwa kweli hauumizi. Lakini pia unanifanya mfano siku nikilala nalala vizuri tu maana huwa natumia mwanga hafifu.

Unapenda kutumia muda na familia yako vipi? Ninapenda kutumia muda wangu na familia kwa kuweza, kuwatembelea. Hasa kipindi kile cha likizo, huwa ninafunga safari, ninawatembelea, ninawatembelea ninawapelekea zawadi. Sababu huwa inakuwa ni muda mrefu sana. Inakuwa sijawatembelea kwa hiyo huwa ninaenda. Natembea na zawadi nyinginyingi lakini pia tunatumia muda mzuri kwa kuongea kujadili mambo mengi ya familia kwa ajili ya maendeleo na kwa ajili ya ustawi wa familia. Naipenda sana familia yangu, wote kuanzia baba, mama, na wadogo zangu na kaka yangu. Wote nawapenda sana kwa kweli inanifanya niskie vizuri na wananipa motisha. Kila na wafanya kazi, na wenda kwa salimia ya mudie ma mnu.

Je, unapenda kujaribu teknolojia mpya? Ndiyo, ninapenda kujaribu teknolojia mpya. Mimi ni mwamini mzuri sana wa teknolojia. Ninapenda kuendana na jinsi dunia inavyokwenda. Dunia saa hivi, inenda sambamba na teknolojia. Kwa hivyo, teknolojia mpya ikitokea, lazima niijaribu. Mimi nione inafanya kazi na inaweza kunipa au kunisaidia kiasi gani kwenye kazi zangu na miasha yangu ya kila siku.

Je, unapenda kufanya kazi nyumbani? Wa kwangu mimi, hapana. Sipenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu nyumbani sehemu ambayo kwa kweli napenda ninapumzika tu. Kazi, labda kama kuna kazi ya ziada ambayo kwa kweli, haiwezi kafanyika ofisini. Lakini, kwa upande wa kufanya kazi nyumbani, cha tegemea na kazi. Lakini, sio mpenda kufanya kazi nyumbani. Nyumbani huwa napenda nipumzike, nilale, nipike, hili nivo. Lakini sio kufanya kazi nyumbani.

Unajianda aje kutoka vitisho ya mtandao. Huwa najianda kwa vitisho vya mtandao. Kwa mfano utapeli huwa najianda vizuli kwa kuhakikisha kwamba nahakisha kantizangu zote za mitandao ya kijamii. Nakuwa ziko salama, zimewekewa ulinzi. Ili nisiweze kupata vitisho kwa mfano, sahivi kwenye mtandao wa Facebook Kuna mtindo wa watu. Wana kutumia SMS. Kwamba vipi umepata hela. Za UNICEF Ukiwaambia bado sija pata. Wana kutumia sehemu ya kuweza kufuata kanuni theni baada ya hapo. Unapelekwa akaunti yako inachukuliwa. Basi wanaaza kutumia kwa mambo yao ya utapeli.

Unashelekea siku kuu vipi? Siku za siku kuu huwanasherekea na marafiki zangu huwa tunaandaa sherehe, tunachangishana, tunaenda kufanya manunuzi ya vyakula. Tunapika vyakula mbali mbali kama wali, ndizi, kuku wa kuchoma, kuku wa kukaanga nyama, nyama ya kuchoma pia. Na matunda, juisi. Kwa hiyo, na sherekea vizuri mara nyingi nasharekea na marafiki zangu.

Lugha gani ungependa kujifunza? Lugha ambayo ningependa kujifunza ni lugha ya Kifaransa. Ningependa kujifunza lugha ya Kifaransa kwa sababu ni lugha ambayo, ni lugha ambayo inatumika sana kwenye baadhi ya maeneo mengi duniani ukiachana ya kiingereza. Kwa hiyo hio lugha ambayo ningependa kujifunza zaidi kwa sasa.

Je, wewe ni mtu wa ubunifu? Ndiyo, mimi ni mtu waubunifu. Huwa napenda kubuni, vitu mbalimbali, ili kuweza kutengeneza kitu kipya. Sipendi kukaa, bila kujaribu kufanya upembuzi, wa kina, kuweza kujua, nifanye kitu gani, au nibuni kitu gani, ambacho kitakuwa kina msaada, kwangu au na kwa jamii, husika.

Je, unapenda kuendesha baiskeli? Ndio. Ninapenda sana kuendesha basikeli. Na basikeli, nimejifunza wakati nipo kijijini, nyumbani, vini nasoma shule ya msingi. Nijifunza basikiei, na napenda kuendesha kwa sababu ni moja pia ya mazoezi ya mwili. Kwenye basikeli kufasa kwenye milima na nipa mazoezi tosha kabisa ya mwili na nipa kutuosha kujenga hafia kwa napenda kwenye basikiri.

Unafanya mazoezi asubuhi au jioni. Kwa mimi napenda kufanya mazoezi asubui. Kwa sababu, asubuhi ndo mda ambao najiandaa kuenda kazini. Kwa hiyo, huwa napenda ni tenke mda wadaka ishirini, ali sarasini. Kwa ajili ya kuweza kufanya mazoezi kabla ya kuenda kuoga ili niweze kuupa mwili joto lakini pia niweze kujenga afya yangu mwenyewe.

Jee, unapenda chakula kitamu? Ndiyo napenda chakula kitamu napenda mno mno chakula kitamu. Ndiyo maana, katika kile ambacho unapenda kujifunza ni kupika. Napenda nikipika chakula kiwe kitamu. Hata mtu mwingine akiija kula. Aseme kweli unajua kupika chakula kitamu napenda. Napenda mno.

Je, unaishi mahali ulipozaliwa? Hapana, kwa muda huu siishi mahali nilipozaliwa. Nimezaliwa mkoa Mbea wilaya ya Mbalari kijiji cha Mkandami. Ila kwa sasa hivi naishi Jombe. Wakati ya ramadhani, kwa hiyo siishi sehemu ambayo nimezaliwa. Nimehama kidogo kwa sababu ya kazi.